Mara nyingi huwa ninapenda kuwaza chanya. Sehemu ambapo nina uzoefu kwangu huwa naomba msaada kwa mwenzangu. Aweze kushugulikia. Sehemu ambapo mimi najua siwezi kupashughulikia. Lakini muda huo nikiwa nafanyia kazi, ili niweze kuboresha zaidi. Au niweze kukabiliana madhaifu yangu kazi. Kwa hivo huwa najitahidi sana. Madhaifu yangu yasifahamike kwa wateja.

Sherehe yangu ambayo napenda, napenda birthday, birthday yangu, kwa sababu huwa ni siku ambayo huwa inanioneshea upendo kutoka kwa watu ambao sitarajii. Yani hakuna birthday ambayo imewahikupita kwangu bila kupata zawadi ya keki na huwa napata zawadi kutoka kwa watu ambao sitarajii. Yaani watu wananifanya surprise, watu wanakua pale kunipenda. Hivo ni sherehe ambayo napenda zaidi kwenye maisha.

Napenda kuongea, yani napoongea nahisi kama naeleze hisia yangu, nafikisha ujube wangu kwa haraka zaidi. Na nafrahia kuongea kwasabu naongea zaidi na kwa hulu, kuliko kuandika. Kuandika naona kunachelewa, au ni mtumie mtu esmesi, nikae mda tena nisubiri, tena mbaka aje, anijibu, naona kama anachelewa. Wakati huo naeza nikamipigia, tukaongea, tukai kumaliza, nikaendelea na mambo mengine.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki. Ilikuwa ni msaani, alikuja, alikuja kufanya tamasha la wazi. Kwa hiyo nililipia kiingilo, ilikuwa elfu kumi, nikaenda, nikapata tiketi. Pia niliwahi pia kuhudhuria tamasha la mziki la kuimba live wanaimba ile karaoke. Niliwahi kwa sababu napenda mziki.

Napenda harufu ya viungo, harufu ya chakula kizuri, chenye kuvutia, naipenda, lakini pia napenda harufu ya pafiumu, maua mazuri, hivo, napenda. Aaaa, napenda harufu gani? Nahisi ni hizo, ni chakula, viungo vile, harufu labda ya maua, hivo, ni harufu ambazo napenda sana.

Mimi ni kijana, bado. Ivo, labda kama natamani kurudi ujana, miaka ya nyuma kidogo kusema kweli. Kutamani, hapana, sitamani, sitamani kurudi ujana. Ila kwa sasa natamani kuweza kufanya tu, biashara, kufanya kitu ambacho kitaniingizia, kipato zaidi, ndo kitu ambacho nakisama, lakini sitamani kurudi nyuma kwa sabu ni nyakati ambazo nilikuwa mjinga, sina uerewa mwingi, ko sitamani kurudi nyakati hizo tena.

Hapana, naishi mkoa niliozaliwa ambo ni mwanza, lakini siishi wilaya niliozaliwa. Wilaya niliozaliwa ni vijijini, lakini kwa sasa naishi mjini ambapo sio sehemu niliokulia wala nilipozaliwa. Nimezaliwa mwanza lakini wilaya nyingine. Hivo, kama hivo, iko hivo.

Nafanya marafiki wapya kulingana mazingira nayo kuepo nao kutana nao kazini napata marafiki wapya kupitia kazini napata marafiki wapya pia kupitia kanisani. Kua katika mizunguko yangu napo kua katika mizunguko yangu napata marafiki wapya. Lakini pia upata marafiki wapya kutoka mtendaoni kutoka kwenye application mbali mbali ambazo zina kua zinahusiana na kupata marafiki ivo.

Napenda zaidi mwezi wa kumi na mbili kwa sabu ni mwezi ambao ni mwishoni wa mwaka, lakini pia ni mwezi ambao unakuwa likizo, ni mwezi ambao nakutana familia yangu, na kuwa na nyakati mbalimbali za furaha za kufurahia pamoja, ni mwezi ambao huwa mara nyingi napata muda mwingi wa kutoka na kufanya vitu vyangu binafsi.

Naishi katika nyumba ya kupanga, ina wapangaji sita, hatuna wauzio. Mazingira yamejengwa kwa mfumo wa wazi; hatuna uzio, lakini tuna choo kilichopo nje. Hakuna maua ni pakavu. Nakumbuka nilihamia hapa ilikuwa ni mwezi wa nane tarehe moja, mwaka jana elfu mbili ishirini na tano. Kitu nachopenda katika eneo hili ni utulivu na hakuna maneno ya usengenyeji kila mtu anafanya shughuli zake. Ni salama na raha mahali ninapoishi iijapokuwa. Kuna changamoto za wezi kwa sababu hatuna uzio lakini napapenda kuwa ni ni mahali ambapo nahisi raha na amani kila ninapotoka kwenye mizunguko yangu.

Sijawi kusafiri kwa ramani, huwala kwa GPS. Sababu mara nyingi, sina usafiri wangu peke yangu. Sina gari, sina pikipiki. Hata baiskeli sina hivo, huwa natumia usafiri wa pamoja. Kwa ivo ntapanda basi, labda ntapanda usafiri ambao ni wa binafsi wa mtu mwingine. Huwa naona, GPS, najua tu kwamba zinakuwepo kwa mavazi ya pikipiki. Kwa mfano kama pikipiki hizi za mkopo zinaekewa gps ili kujua zimefika wapi zisiweze kupotea au kuibiwa.

Ndiyo, huwa naeka picha zangu mtandaoni. Japo kuwa si mara kwa mara, huwa naeka mara moja moja mfano wa Instagram account yangu ina picha zangu. WhatsApp kuna sometime naeka status. Hata Facebook account yangu pia ina picha zangu.

Nakumbuka mwalimu wangu aliyenifundisha chuo. Anaitwa madam Dakidemi. Alikuwa ni madam wa kike ambaye ametufundisha tangu, mwaka wa kwanza mpaka wa nne. Alikuwa ni madamu mwenye upendo. Anayejua nini anafanya, anafanya kazi zake hivyo. Alikuwa ni mchapa kazi. Lakini pia nakumbuka nilivyokuwa mdogo Namkumbuka kuna madamu fulani pia alikuwa anapenda kutushauri madam Lidia.

Hiyo nanunua vitu kwa kupitia simu, hata leo pia nimetoka kupokea bidhaa ambao nilinunua kupitia mtandao na ambao ni mtandao wa instagram. Hivo uwa nasearch vitu vyangu na nunua naagiza kutoka dalislam natumiwa mwanza. Koo inalaisisha maisha, tofauti na hile kipindi cha nyuma, nilikuwa ni kazi kwa.

Ushirikiano na wengine yategemea na majukumu yangu lakini mara nyingi huwa nasikiliza pale ninapokuwa naweza kuchangia ujuzi wangu na uelewa wangu nitachangia kama kuna uhitaji wa kufanya chochote nitafanya napenda kufanya kazi pamoja na kujifunza kwa wengine sababu napenda zaidi kujifunza kutoka kwa wengine na pia kuonyesha kile nilichonacho ili na wengine pia waweze kujifunza.

Hapana, sipendi kutembea kwa miguu, napenda kutumia usafiri, lakini ku sehemu za karibu, kwa mfano kama nikienda kuemea vitu vyangu kwa sokoni, napenda niende kwa miguu na kurudi, lakina napenda kutembea wakati ambapo, jua so kari asubui au jioni, sipendi kutembea kwa miguu, jua likiwa kari, jamani linachosha, linaunguza.

Tatizo linaotokea kazini inategemea na kwamba je, ni tatizo la asili au la mimi mwenyewe. Kama ni la asili, hwa najaribu kuangalia namna ya kuifanya mimi mwenyewe na kulitatua. Lakini kama ni tatizo ambao, si lazima nifanye mimi mwenyewe anaeza kafanya mtu mwingine. Huwu napena kushirikiana na wengine. Tukaitatua tatizo, tukaunganisha mawazo pamoja na huwa tunapata matokeo bora zaidi.

Sipendi kwenda sinema, napenda kuangalia movie mwenyewe nikwa nyumbani. Hivo, sipendi kwenda kukaa sehemu mtu watu tuko wengi wa sababu, nitachaguliwa movie ya kutazama. Lakini pia kuna wakati napenda nikiwa naangalia movie nisongeze mbele, kuna sehemu sipendi kuziona. Unapoenda kuangalia sinema huwezi kufanya mambo kama hayo. Hivo, napenda kuangalia movie mwenyewe au ndani nikiwa na watu wengine.

Ningetembea kutembelea japani, naipenda japani. Sana, napenda kuwenda kuangalaya teknoloja yake, ya utengenezaji wa vitu. Lakini pia napenda kwa sababu ya kacha yao kwamba watu wengi wanaishi mda mrefu. Kujifunza, napenda ni mji ambao napenda nitakuja kutembelea maishani mwangu.

Kumbukumbu ya kutisha ambayo siwezi kuisahao, nilikuwa mdogo, nilipata ajali ya mguu, nilikuwa nikisaga mashine, mashine ikawa imenila, sehemu ya kunganikia magoti mguu, niko nilivuja damu, na niliniashia kovuu kubwa ambao mpaka leo lipo kwenye mguu wangu, kwa hivyo bora nifanya nisivae nguo fupi ya iva.

Napenda rangi nyeusi, napenda pia rangi ya pinki, inanivutia na naipenda sana, kwa sababu huwa imetulia pinki na ni rangi ya kike, so inang'aa na kupendeza. Aa, au peach, nyeusi napenda, tu kwa sababu imetulia, imepoa, inaonyesha utulivu, ivo. Na kwa rangi yangu mimi ni mweupe kidogo, ivo huwa zinanipendeza zaidi nguo za rangi nyeusi.

Ndiyo, nimewai kuona bahari, niliona mtwala kipindi nasoma chuo. Ni pia nilikuwa napenda kuenda ufukweni kwa bahari. Kila napokuwa najihisi nina mawazo siko sawa. Nilikuwa napenda kuenda kule kubembea na kuogelea. Japo, ilikuwa inanikera harufu yake ya shombo.

Kusema kwe ndiyo, natoa sadaka na michango, natoa sadaka, sana sana sio kanisana, napenda kutuoa sadaka kwa watu wenye shida. Hasa nikiwa nimekaa sehemu, mtu akaja akaniomba pesa, huwa napenda kutoa na kumpatia. Wakati mwingine, huwa natoa michango pia, michango ya harusi, michango ya misiba inapotokea, huwa nachangia kama sehemu mojawapo ya kujihusisha na jamii.

Lengo langu la mda mrefu ni kuwa mbobefu kwenye kazi ninaoifanya na kuifanya kwa ufanisi na kuafikia watu wengi zaidi na kuwa bora na sarama kwa watu. Hivo natamani kuleta mchango mkubwa zaidi kwenye jamii na kutoa nafasi nyingi za ajira kwa watu wote.

Wakati wafuraha, uwa najifurahisha hivyo Ilabda naweza, nikaongea na mtu ambae nampenda Nikaongea na wazazi wangu. Nikanywa kidogo kama nitakuwa na pesa. Au, nikajipeleka sehemu ambao naeza, nikafurahia. Nika pata chakula. Haswa, nitapo pata chakula kizuri. Ambacho, nina kipeda na nina kitamani kwa mda huo. Huwa najihisi, nimefarijika. Na faya yangu, imefika mwisho.

Njilibu mchezo wa volleyball, ni mchezo ambao nilikuwa nikiupenda tangu nikiwa mdogo mchezo mwingine, labda mchezo wa kukimbia, napenda kukimbia pia, netball, football Haa, nakumbuka nikiwa ya nacheza wa football, nilikuwa napenda ule mchezo wa football Ujapo kuwa si ufuatili, ajili na kuwa naupenda.

Nashugulukia wateja kwa kuwa mkarimu, kufanya kazi, kwa karimu, kuwakaribisha kwenye shughuli zao za kila siku, kuwa pare kwa ajiri yao nawapa nafasi ya kuelezea matatizo yao bila kuwaingilia wala kuwa katisha tamaa na mwisho wa siku tunaangalia njia ipi bola ya kweza kutatua tatizo lao na kuwafanya kazi yao kwa ufanisi na kwa ushirikiano ili kazi yao ieze kwenda mbele zae.

Kwa huwa napenda kupanda milima. Sana sana ninapokuwa na company, ninapokuwa na watu ambao nimawazoea nawafahamu. Hivo huwa nafurahia, ninapopanda milima na marafiki zangu kwa sababu, kwa mfano kama mlima kiimanjaro, ijapo inachosha.

Vyote vyote napenda, ila sana sana napenda nimsimamie mtu afanye kitu frani, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, napenda kuungoza, sipendi mtu aje anisimamie kwa sabu, napenda mtu akinisimami anisimami kwa ustarabu, sio ananifokea, ananitoa akili, anaona mi kama vile sina akili vizu, nikimsimamia mtu mwengine napenda kumsimamia kwa ustarabu na kumwelekeza kwa ustarabu, ila sipendi napomsimamia mtu, alafu ye mwenye ajifanye anajua kile kitu analeta ujuaji. Badala ya kutoa mawazo kwa lengo la kufanyaje la kujenga, najifunza pia kusamini mawazo ya watu wengine ambao tunafanya nao kazi pamoja.

Hua anafanya mazoezi ya tumbo, ya kukata tumbo. Haha, huwa sikimbi. Nafanya tu mazoezi ya nyumbani madogo madogo ya kutoka kwenye mitandao. Me, mpaka mara tatu kwa wiki. Napenda kufanya mazoezi ya jioni, napokua nimetulia, nimetoka kazi. Huwa najisikia kuchoka. Alafu kesho yake siku hiyo inakua siku ngumu zaidi, na kua nzito sana, ninakua na usingizi. Lakini badae, huo mwili unaenda unazoe, na kujisikia poa tu, na kukatalia hapa.

So kufikiria tu nishai kuwansisha biashala angu ilikuwa ni biashala ya kupokea mizigo na kusambaza. Likuwa ni biashala ambayo niliipenda na nilikuwa naifanya kwa moyo wangu wote. Japo niipata changamoto za kuibiwa. Lakini kwa sasa nafikiria pia kuwaansisha biashala ya kuuza mafuta. Yani niwe nachukua mafuta kutoka kwenye mashina nyumbani kwetu na kui package vizuli. Nawaza pia kufanya biashala ya content creator ya mtandaoni na kuuza vitu kama chupi na saa mtandaoni.

Napenda kitabu cha mambo ya kisheria, sawa, ni napenda kitabu kifrani ivi kimeongelea mambo ya arbitration amboya amekiandika Profesa mmoja hapa nchini kwetu. Huwa inasaidia sana kwa sabu kutatua migogoro kwa njia ya bila kufikisha mahakamani. Sio, akina muhusika ila kina vitu mingi vya kisheria, kitabu hiki nilikitafuta mwenye mtandaoni na kukipata, na nilikipata kutoka shuleni penye nasoma. Mdea, ningepena kusoma kitabu kingine kwa mwandishi huyu kwani amefanya kazi vizuri kudadafua.

Sijai kusafiri kwa ndege. Sijawahi. Japo nimewahikuwa na marafiki zangu waliowahi kusafiri kwa ndege. Changamoto kubwa ni uchumi. Gharama ni kubwa. Ya ivo. Lakini natamani siku moja. Nisafiri kwa ndege. Na mimi nitoe ushamba. Niwe na historia iyo.

Natumia muda gani? Nahisi ni masaa nane kwa siku. Natumia mtandaoni. Masaa nane kwa siku. Kwa sabu mara mingi nakuwa vitu vyangu vingi ni mtandaoni. Kujifonza ni mtandaoni. Na sio mtu wa kupiga stoli sana na watu ni mara cha. Chilaba pari napokuwa muda wa kazi. Ndo mara mingi nakuwa siko mtandaoni. Masaa yanapungua naweza kama masa mawili. Nakuwa mtandaoni kwa siku za kazi. Lakini kwa siku za kawaida. Neseta masaa nane yanafika ni kwa mtandaoni. Hivyo. Kwa sababu mtandoni napata vitu mingi na nisema.

Changamoto unazo kutananazo kazini ni usafili. Kuna wakati unahitaji kwenda sehemu flani lakini hamna usafili. Au usafili unakuwa ni wa shida. Changamoto zingine ni kifedha, kutokutosha. Changamoto nyingine unakutana na mteja anakuwa hana pesa anahitaji umsaidie na wewe huwezi kuendesha kesi yake bila kuwa na hela. Na changamoto nyingine si zakawai.

Elewa kwamba navyolea au navyonyoa. Mimi sinyoi nasuka. Hivo nazitunza nywele zangu. Mmm, mara mbili kwa mwezi huwa naziwekea steaming. Lakini, nakuziosha, naosha mara mbili. Au pale napotaka kusuka nywele mpya. Huwa naosha, na kueka steaming.

Kuna kipindi ikuwa napenda kuzungumzia siasa, lakini kwa sasa spendi. Kwa sababu ni kitu ambacho ukizungumza kinaumiza, viongozi walioko madarakani, wanafanya vitu ndivyosivyo. Yani pia inakua so salama, unapongea, ujui unaongea na nani, unaeza ikaperekea ukakamatwa, ukaekwa ndani, kwa kosa la kuiongea vibaya serikali. Kwa sababu hakuna kizuru unaeza kukiongelea, kwa mwisho wa siku unaishia kuongea mabaya hivyo, sipendi kuzungumzia siasa.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Sasa ile inaukuwa na matokeo chanya kwenye maisha yangu ya kazi au ya kila siku. Kama hivi, yaani, ambayo inarahisisha maisha kwa sababu teknolojia inarahisisha maisha. Inafanya maisha kuwa rahisi. Na ina pia inaleta kipato. Na wakati mwingine teknolojia kwangu naichukulia kama fursa. Hivyo, napenda kujaribu teknolojia mpya na kujifunza. Kusabu, kila kitu kinakuwa na faida.

Sijawahi kukalibisha mfanyakazi mpya ofisini kwangu. Ila katika kazi zangu za biashara nimewahi kuwa na wafanyakazi wapya. Wakabizi kwa watu wengine ambao ni wenyeji ambao wanawezakaa wanaofanya kazi sawa ili uweze kuwaelekeza na kuwapa onesha utaratibu.

Hili kukamilisha kazi kwa wakati huwa najitahidi kupangilia muda dakika kwamba nitafanya kwa muda fulani na kwa muda fulani japokuwa Maea nyingi ratiba zetu haziendani na maisha halisia. Unaweza ukawa umepanga kitu fulani ukashangaa vitu vingine.

Somo la sayansi niliwai kulipenda ni bioloji. Kuwa inanifundisha kuhusu maisha ya binadamu, halisia, maisha ya viumbe, jinsi tunavotegemeana. Nilikuwanapenda topiki ya ekoloji, jinsi viumbe vinavyotegemeana. Kwa hio nilikuwa naipenda ilo somo. Nakumbuka sikuwai kupenda somo jingine kwa sabu. Hata kunye michepuo ya kusoma ni mesomaga masomo ya hati. Ila bioloji nilifaulu. Japokuwa hisabati nilifeli, nilifeli hisabati na kumbuka.

Ndiyo, napokea maoni kutoka kwa wengine, nafanyia kazi yale naona ni chanya, na yana msaada, lakini kama yakiwa si chanya, huwa siyafanyii kazi. Sababu katika kiswahili, tunasema, akili za kuambiwa changanya na zako si kila maoni yanajenga. Tunaweza tukachukua au tusiyachukue, hasa sana kwa upande wa kazi. Tunaangala kile kinachukua bora zaidi na tunakifanya kazi na marekebisho ili kufanya huduma na shughuli zetu kuendelea kuwa bora na zinazo wafikia wateja na kuwafurahisha.

Hapana, sijai kufanya yoga, huwa naiona tu mtandao naona watu wakifanya, sijawai kabisa, wala sijai kuwa na mtu wa karibu ambae amfanya yoga. Kwetu tunayachukulia kama mazoezi ya nje, labda wanaoenda gym, huwenda huwa wanafanya, lakini kwa sisi, nchini kwetu watu wengi hatuna utaratibu wa kwa.

Sifuatilii kampuni za toknolojia, au uenda sijali, swali halijija kwa njia, nzuri kulielewa Kuo siwezi kusema ni kampuni gani ya teknolojia, ninayoifuatilia Hivo, swezi kuelewa, ila naona teknolojia nyingi.

Mengine hata si ya kumbuki kabisa, nimewahi kusaidia mtu mwenye shida mwenye nja, nimawahi kuishi na mtu mimi zaidi ya mwaka, akiwa hana uwezo kujilipia chakula chake.

Huwa tunacheza wa kufata mziki na kufurahia nyakati yetu. Mpaka pale muda unapofika wa kurudi nyumbani, tunarudi, tunakujia, tunapumzika. Uwenda pia labda siku ambapo nimetoka na mpenzi wangu, au mtu wangu wa karibu huwa tunatoka wote, tunaendakucheza. Japokuwa ya sio mpenzo wa kucheza kua uwa, ni kama ananiangalia mimi na kunipe.

Ninapoamka asubuhi, huwa ninasali, nitazima alamu, nitaangalia mda wangu unasemaje, nitanyanyuka kwenda kuchota maji kwa ajili ya kuoga, nitaoga, kama ninazamu ya kufanya usafi chooni, nitasafisha, nitakuja, nitanyoosha nguo yangu, kisha nitava na kuondoka kuelekea kazini, nitapanda usafiri, nikifika kazini, nitangalia, tudu, siku hiyo nitarodhesha vitu ambayo natakiwa kufanya kwa siku hiyo.

Nikiwa nafanya kazi hii, napenda nilale saa saba au saa sita usiku. Nikiwa nafanya kazi hii, lakini inategemea na simu yangu inavyokua na chaja. Lakini wakati mwingine huwa nalala mapema saa nne au saa tano kwa ajili ya kujiandaa na kazi.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubui ni chai. Napenda kunywa chai ya asubui. Nisipo kunywa chai asubui, ntakunywa maji. Maji ya kunywa asubui. Ua anapenda pia kunywa. Tofauti na hapo, ninywe juisi. Juisi ya kutengeneza. Ambao ni fre.

Mpa nafasi ya kuongea yale ya moyoni aliyo nayo. Na ikiwa mtu, hamefanya kitu kizuli, huwa na mpongeza kwa maneno mazuri. Kama aneza kumpa chochote pesa au kitu chochote kwa ajili ya kumpongeza, ni kumtia moyo zaidi na weza. Lakini si marazote na kuwa hivi. Huwa inategeana napo kuwa kwenye matatizo.

Napenda kujifunza mambo mapya labda kupitia mtandaoni au kupitia kwa mtu ane kifanya jambo hicho ambacho kikinivutia nikiona kinaweza kika nisaidia kwa namna moja au nyingine ntajifunza yani na yeye huyo anaye nifundisha awe na moya na kiwe kinafaida kiuchumi kama sio kiuchumi kifamilia sio kifamilia iwe kiroho ivo ntajifunza tufotu na hapo kwa kweli forlezer kwa ajili ya frahaa.

Ninapoenda mahali pa ibada ni kanisani, huwa naenda mala moja kwa wiki, ambao huaga ni siku ya jumamosi, mimi ni msabato, huwa naitumia kuenda kanisani, nasali, then narudi nakaa nyumbani, siku zingine huwa na sali tu, mara mbiri asubuhi ninapomuka kuenda kazini, na nikiwa ndani nyumbani kwangu, na ninaporudi nikiwa sawa, na ninapo hitaji kurara.

Napenda filamu za vichekesho, au za kiswahili, yaani zinazoongelea utamaduni wa kiswahili, au mila za nchi flani au sehemu flani. Napenda tamthilia zenye maneno, story, action, ndani yake, ziwe na hasa, yaani kupambana, kuhusiana na mambo ya kupambana kimaisha. Kutafuta, yanayo weza kuleta uhalisia katika maisha. Sipendi stories za vitu ambao vimebuniwa yaani au vinavokuja mbele ambavo hata havina uhalisia kwenye maisha yangu ya kila siku sipendi kwa kweli kusabu hua naisi kama nadanganywa na haviezi kunisaidia chochot ata kama na bata mbereni inatokea nini.